Napendelea doll shoes. Ziko comfortable sana na ni rahisi kuvaa. Especially nikitoka haraka ama nikiwa na shuguli za kawaida. Napenda vile hazichoshi mguu na zinaweza kuendana na nguo mingi kama dress ama trouser pia ni light naweza kutembea nazo siku mzima bila kujisikia nimechoka. Doll shoes unifanya nijisikie neat na relaxed na ni perfect kwa daily wear yangu.